Je kifa gani cha teknolojia uwezi kuhishi pasipo? Kifa cha teknolojia ambacho siwezi kuhishi pasipo ni simu simu yangu ya mkononi ambayo mimi hutumia kwa mambo mingi huwa natumia simu kwa kuwasiliana na marafiki na ndugu. Natumia simu kujiburudisha kwa filamu. Kujiburudisha kwa kudurusu mitandao ya interneti mitandao ya social media. Natumia kifa hicho kucheza michezo ya video games. Filamu za kujiburudisha nazo. Pia hutumia kifa hicho kwa kazi. Na kwa mambo mengi sana kwa hivo hicho ndio kifa ambacho mimi siwezi kuishi pasipo nacho simu yangu ya kiteknolojia ya kisasa, ya smart pnone, simati foni.

Je ni wakati gani au siku gani inafanya kazi vizuri zaidi. Mimi huwa na nguvu zaidi. Wakati wa Jumanne. Jumanne. Sababu jumatatu huwa nimetoka katika kipindi cha wikendi bado nikona maruirui ya wikendi kwa hivyo jumatatu huwa ni wakati ambapo huwa na jaribu kukusanya mawazo yangu kazini. Lakini kwanzia Jumanne huwa mwili wangu umeshaanza kuchangamkia kazi. Kwa hivyo huo ndio wakati mi hufanya kazi vizuri zaidi. Wakati wa jumanne na wakati siku zinapozidi kusonga na mwili unapozidi kuchoka ifike ijumaa naanza kuchoka. Wikedi ni wakati wa kupumzika na jumatatu, mwili wangu bado uko kwa mapumziko ifike jumanne, ndio mwili sasa unaanza kuchangamkia kazi.

Je nakunywa maji mangapi kwa siku au marangapi kwa siku. Mimi nirahisi ninywe maji. Sababu mimi ukunywa maji kupitia pengine chai, ama chai ndio huwa maji yangu. Na mi ukunywa chai mara tatu kwa siku. Lakini kama kuna kiangazi ama pengine kama nimekuwa niki nimetembea kwa jua sana naeza kunywa maji lakini si maji ya baridi me hunywa kunywa wa majimoto. Mimi huwa sipendelei sana kunywa maji. Pengine nikishikwa na kiu sana kwa kutoka, kwa kutembea, kwa jua ama wakati kuna joto. Lakini mara nyingi mimi maji yangu huwa napata pengine kunywe supu iko kwenye chakula au kwa chai ama pengine ninywe juisi ama ninywe soda.

Je, nashughulikia udhaifu wangu kivipi, kazini, mimi, kazini. Huwa nashughulikia udhaifu wangu kulingana na ni udhaifu upi. Kama pengine udhaifu huo unatokana na kiwango changu cha elimu. Huwa naongeza elimu kama kwa wakati elimu nilikuwa nikiongeza elimu. Kwa kusomea, kupitia mitandao ndio niweze kupata elimu ya kutosha kufanya kazi ambayo naifanya. Pia nakama ni udhaifu unatokana pengine na tabia zangu. Pengine huwa nafanya. Nachambua naangalia ni wapi udhaifu wenyewe uko. Na unatokana na nini. Na unaletwa na nini. Yaani mbinu ipi nawetumia kushughulikia udhaifu huo kazini hivo ndiyo mimi huwa nashughulikia udhaifu wangu. Kazini.

Je, naifadhi data yangu wapi? Mimi huwa naifadhi data zangu kwenye ifadhi za simu na huwa nazipangilia kwenye folder kulingana na aina ya data ambayo naifadhi kama ni vitabu, kama ni video, kama ni picture. Mimi huifadhi kwenye ifadhi za simu. Kwenye folder au kwenye yale muhimu kabisa. Yale data muhimu mimi huwa nahifadhi kwenye mawingu. Mawingu au Google Cloud huwa naeda kwa Google Cloud. Naifadhi kwenye mawingu. Ile data muhimu kwa ambapo simu au kompyuta ikiharibika nisiweze kupoteza data hizo.

Zana gani za dijiti natumia kila siku? Zana za dijiti ambazo mi hutumia kila siku ni simu. Simu ndio miutumia kila siku kwa mambo yangu mengi kuwasiliana na ndugu na marafiki, kujitumbuiza kwa kazi na pia ata kutafuta kazi. Uwa natumia simu. Kujimburudisha kwa kutazama filamu kwenye mitandao za kijamii kama vile youtube facebook. Kuna appu. Kuna appu aMbazo kuna za miziki. Kama video youtube music aMbapo huwa nikizongwa na mawazo naeza kwenda pale. Naskiza miziki za kuabudu mungu. Za kujitumbuiza. Kuna apu za masomo. Kuna apu za kikazi. Kuna mambo mingi sana. Naeza tumia simu. Kufanya nazo kiwa sababu kila siku. Mimu hutumia digiti. Tumia digiti. Kwa mfanopano simu huwa natazama hata natazama runinga. Na live streamu. Mambo mengi sana.

Je, nina ndege wa kufugwa nyumbani. Ndio, nina ndege wa kufugwa nyumbani. Nikona kuku, mbona wafuga kwa nyama na mayai, na pia kwa kuwauza. Nikona kanga. Nikona ndege kama vile huwa tunawaita isindu. Kwa lugha ya nyumbani isindu ama quail ya birds pia niko na njiwa ambayo nawafuga nyumbani hao huwa nawafuga. Mara nyingi sababu ya maridadi na wafuga kwa maridadi na ni pia ningependa. Nikona bata mzinga na pia ningependa kuongeza ndage wengine. Kama vile kulu kulu. Kulu kulu au kwa kimombo tunawaita Taki bata mzinga. Pia na bata wakawaida.

Je nafanya nini wakati wa wasiwasi? Huwa inalingana ni wasiwasi wa aina gani. Mimi kama mkristo, dini yangu inanikataza kuogopa. Inaniambia kwamba Mungu pekee, ndiye wa kuogopewa. Mkristo, dini yangu inanikataza kuwa na wasiwasi au kuogopa. Kwa hivyo mimi sirahisi niwe na wasiwasi. Lakini wakati huwa napata wasiwasi mimi hujikumbusha neno la Mungu ambaye ni wa kuogopewa ambae ana nionya kuto ogopa chochote kama siyeye. Mungu ana nionya. Neno lake lina nionya kwa dhambi pekee. Ndiye wakuogopewa. Ndiye wakumogopa. Mungu ambae na mwabudu kwa wakati mingi mimi hua sina wasi wasi. Najua nikiwa na uyu mungu ambae namtumikia. Jinalake yesu hakuna wasi wasi. Kila kitu kitakua sawa. Iwe kuna shida mahali itakua tu sawa kwa wakati wake.

Kampuni gani ya teknolojia nayoiamini? Kampuni ya teknolojia ambayo naiamini ni kampuni ya Google ya Marekani. Wamekuja na wamezindua vitu mingi sana. Teknolojia mingi sana. Hii iwe ni akili bandia. Teknoloja ya Gemini. Akili bandia ni nzuri kwa kufanya research, kwa kuchambua chambua chambua mambo. Pia inasaidia katika coding. Kutengeneza programu. Kutengeneza programu za mitandao. Inasaidia sana inanisaidia kwa masomo, yanisaidia kwa kuandika habari. Pia kwa kuchambua habari. Kwa kutengeneza vifaa au program ambazo natumia katika shughuli zangu za kikazi. Pia teknolojia ingine ambayo naiamini ni teknolojia ya chatGPT. Sijui ni kampuni gani ambayo imezindua hiyo teknolojia ya akili bandia artificial intelligence. Pia naiamini kwa sababu imenisaidia sana kwa masomo, kikazi na kwa mambo mengi sana.

Je, zawadi gani nzuri nishawahi kupokea? Zawadi ambayo nakumbuka, ambayo nilipokea, ikanifurahisha sana. Nikiwa katika shule ya msingi. Niliweza kuwa nambari moja katika masomo. Nakumbuka wakati huo nilipewa kifaa cha, kufanya, hesabu. Ama mathematical set. Nikapewa na ruler. Nikapewa na pesa. Ilikuwa shilingi miambili pesa za Kenya. Nilifurahia sana kwani zawadi ambayo inaweza kunipa changamoto. Kutia bidii katika masomo na nikajua kumbe haya masomo haya. Haya masomo kuzingatia masomo na kutia bidii katika masomo. Kuna mambo mazuri yanaweza kupata sana sana ukiweka Mungu mbele na utie bidii katika masomo. Weka bidii katika somo. Kuna mambo mazuri yatakupata. Na nakumbuka wakati tulienda kupata nafasi ya kwenda kutembea Kisumu. Tulenda kutembea kisumu Kwenye Museum kutembea Kisumu, kutembelea kampuni ya soda, kutengeneza soda ya Coca-Cola, na nikapata kuona jinsi soda inaundwa. Tukapata nafasi ya kunywa soda. Lilikuwa jambo ambalo lilinifurahisha sana. Ni zawadi ambayo ni nzuri kabisa. Na maishani mwangu zawadi ambayo mimi naona ni nzuri. Ni yenye wanadamu tumepata. Ni Yesu Kristo. Kujitoa kama kafara, kutokuwa sisi wanadamu, kutokana na minyororo ya dhambi. Ametukomboa, ametununua kikamilifu, kwa mwili na damu yake, pale msalabani Kalvari. Kwa hakika ndiyo zawadi nzuri zaidi. Ambayo pia nimepokea maishani mwangu Kwamba Yesu Kristo ameniweka huru. Amenikomboa kikamilifu, sina deni na shetani. Sina deni na ngome. Iwe ni ngome za kishetani za huko, za kifamilia. Yale maagano wale walitangulia walifanya na ngome za giza yote yamesambaratishwa. Kwa hivyo hiyo ni zawadi ingine nzuri zaidi ambayo pia nimepokea. Maishani mwangu, wakati huu nimekuwa mzee, nimegundua thamani ya Mungu. Kwa kumpokea Mungu kwa yale yote unafanya, mambo yatakuwa sawa.